Mchezo ningependa kujaribu ni kupanda milima. Ningependa kujaribu kwa sababu ninjia nzuri ya kujifurahisha, kujiweka fiti na kufurahia mazingira ya halisi. Pia hunisaidia kupunguza mawazo na kujifunza kuwa mvumilivu. Huku nikijaribu changamoto mpya.

Napenda chai kuliko kahawa kwa sababu hunipa utulivu na hunisaidia kuanza siku kwa hali nzuri. Ladha yake ni laini na ninaweza kuinywa wakati wowote wa siku, iwe asubuhi au jioni. Pia chai hunifanya nijisike nikiwa nimepumzika zaidi na haina madhara makubwa kama kahawa ikinywewa kupita kiasi.